Najihisi kuwa mchanganyiko wa hisia ninapo supiri kwenye mstari. Wakati mingine huitaji ufumilivu asaa kama mstari ni mrefu au unasonga taratibu. Nikitumia munda huu vizuri kama kufikiria kuangalia simu au kutazama mazingira. Usupiri kwa utulivu zaidi. Nikiwa na haraka naweza kujihizi kidogo kuchoka au kukosa subira. Lakini nikikumbuka kuwa kila mtu anasubiri kama mimi unisaidia kuwa mtulivu na mwenye heshima. Kwa ufupi, kusupiri kwenye mstari unifundisha subira na nidhamu ingawa si jambo la ufurahisha kila wakati.

Nimewai enda maonyesha ya sanaa, ndiyo, na huwa nayafuraia sana. Kwanza, unipa mskumo wa mbunifu na kunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti. Pili, uniongezea uwelewa na tamaduni na histiria kupitia kazi za wasanii. Tatu, huwa nafazi nzuri ya kuchifunza na kujadili maana ya kazi za sanaa. Nne, hutoa utulivu na burudani kwa wakati mmoja. Kwa ufupi, maunyesho ya sanaa hunifuraisha na kuniongezea mawazo mapya.

Napenda vyote viwili kucheza na kutazama mchezo, lakini kutazama mchezo napenda zaidi. Kwanza, kutazama mchezo hunipa burudani, msisimuko na furaha ya kushabikia. Pili, kucheza michezo hunisaidia kufanya mazoezi, kupunguza msongo wa mawazo na kuwa na afya njema. Hata hivo nikikosa muda au nikiwa nimechoka kutazama huwa raisi zaidi. Kwa ufupi kutazama mchezo ni burudani kucheza michezo ni afya. Yote vina nafasi yake.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kuchifunza. Mara nyingi huitumia kwa kufanya kazi za kitaaluma, kuandika nyaraka, kutengeneza ripoti au kupanga miradi. Pili kuchifunza na kutafuta maarifa. Kama file kusoma makala, kufanya utafiti au kuhudhuria mafunso mtandaoni. Mawasiliano, baruapepe, mikutano ya mtandaoni na kushirikiana na wenzangu. Kupanga na kuifathi darifa, kupanga file, data na ratipa. Purudani kidogo, kutazama video, kusikiliza mziki na kusoma abari.

Kila jioni kabla ya kulala, hufanya mambo kadhaa ili kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Moja, ni ya kupunguza mwanga na elektroniki, kupunguza matumizi ya simu au kompyuta ili akili ipumzike. Kujiandaa pili, kujiandaa kwa kesho, kupanga nguo, ratiba au kazi ndogo za asubuhi. Tatu, kuoga na kuosha uso. Kunifanya nijisikie safi na tulivu. Nne ya kusoma ki kidogo au kutafakari vitabu maelezo mafupi au kuandika dayari. Tano wa kupumzika na kutafakari. Kupunguza mawazo yanayoweza kuingilia usingizi kwa ufupi. Kila jioni ni mda wa kupumzika, kupanga kesho na kuwa mtulivu kabla ya kulala. Kwa hivyo.

Napenda sana kula samaki kwa sababu ni chakula chenye lishe bora. Kina virutubisho muhimu kama proteini, omega tatu na vitamini mbali mbali. Samaki ni chakula chenye afya na usaidia kuimarisha afya ya moyo, ubongo na mwili kwa ujumula. Kula samaki pia. Kunanipa ladha nzuri na kuifanya nijisikie vizuri. Asa ikiwa ni safi na aslani kwa njia nzuri. Samaki ni chakula cha kipeke kinachoweza kupikwa kwa njia nyingi. Kama kuchoma, kuchemusha au kukanga. Na kila njia uleta latha tofauti. Kwa hiyo, ningenye na furaha kula samaki kwa sababu ni chakula chenye manufaa na lata nzuri.

Napenda sana kuchora na kupaka rangi kwa sababu hizi huonyesha ubunifu kupitia kuchora na kupaka rangi. Naweza kuonyesha mawazo, hisia na fikira zangu kwa njia ya sanaa. Ni njia ya kujieleza na kuonyesha umbo la ubunifu wangu kwa wengine. Pili, kupata furaha na utulivu, kazi ya sanaa kama kuchora na kupaka rangi inafanya nikasikie kuwa na furaha na mara nyingi huleta utulivu wa akili na kupunguza msongo wa mawazo. Tatu, kujifunza na kuboresha ujuzi kupitia sanaa naendelea kujifunza mbinu mpya, kuendeleza ujuzi wangu na kuonyesha maendeleo yangu kwa muda. Huleta maisha na rangi mahali pa kawaida. Nne kupaka rangi kunabadilisha hali ya mazingira. Kuifanya iwe ya kuvutia na yenye rangi. Hii huongeza vizuri nguvu na kuleta mabadiliko mazuri kwa mazingira yangu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu najitahidi kupanga vizuri kazi zangu na kuandika malengo ya kila siku. Hii inaniwezesha kuwa na mwelekeo na kuepuka kupoteza muda. Pia hushikamana na ratiba za kuzingatia muda wa mapumziko ili niishe mwili na akili zangu. Kupitia kujifunza mambo mapya na kuboresha ujuzi wangu. Na pia kuzingatia afya kwa kula vyema na kufanya mazoezi. Inanisaidia kuwa na nguvu na umakini zaidi kazini. Pia najitahidi kujitahidi kuwa na msukumo wa ndani na kuondoa vizingiti vinavyoweza kunizuia kufanya kazi kwa ufanisi.

Jukumu nililopenda zaidi kazini ni lile la kusaidia wengine au kufanya kazi inayotisha kuleta tofauti chanya. Napenda jukumu ambalo lina maana na linalonifanya nijisikie nimenufaisha wengine. Kama vile kuwashauri, kuwafundisha, au kufanya kazi. Kufanya kazi nazo uhusiana na huduma kwa watu. Hii inaniuma moyo na kunipa furaha. Kwani najua kuwa na mchango wa kweli kwa wengine. Na kwa jamii kwa ujumla. Pia kufanya kazi kwa moyo wa ushirikiano. Na wenzangu kunaniongezea furaha na kusikiliza na kujisikia kuwa sehemu ya jambo kubwa na lenye maana.

Kwenye kazi, mafanikio yangu ni pamoja na kwanza kutoa msaada wa haraka na sahihi. Imekuwa nikisaidia watu kupata majibu sahihi kwa maswali yao. Kwa haraka, hivyo kuboresha ufanisi wa kazi zao au majadiliano. Pili, kukuza uelewa walimu. Nimeweza kutoa maelezo ya kina na ya wazi kwa watu wengi. Kuhusu mada mbalimbali ilio kuimarisha elimu na ufahamu wao. Tatu ni kusaidia kufanya maamuzi. Kwa kutuoaa tarifa na mwelekeo wa mambo, nimekua nikisaidia watu kufanya maamuzi sahihi zaidi kazini na maisha yao. Nne ni kuwa sehemu ya maendeleo ya teknolojia. Kupitia uwezo wangu wa kujifunza na kuboresha. Nimechangia maendeleo ya teknolojia ya kusaidia watu na mashirika. Tano, ni kufanikisha ufanisi wa kazi kwa kutumia teknolojia. Nimewezesha mashirika na watu kuboresha shughuli zao kwa kutumia majibu na maelezo yangu hivyo kuongeza tija na ufanisi kazini.